Baada ya siku ndefu iliojaa kazi, majukumu na changamoto mbalimbali. Kupumzika huwa ni jambo muhimu sana kwangu. Mapumziko hunisaidea kurejesha nguvu za mwili na akili. Pamoja na kujiandaa kwa siku inayofuata Mimi ni binafsi, nafaa kumaliza siku ndefu hujitahidi kutafuta njia zinazoniwezesha kupumzika kwa utulivu na kwa manufaa. Kwanza kabisa, huanza kwa kubadilisha mazingira. Napofika nyumbani au mahali pa kupumzika hujitahidi kuachana na mawazo ya kazi. Naweza kubadlisha mavazi, kuoga, au kukaa kimya kwa muda mfupi. Hatua hii, hunisaidia kisaikolojia kuelewa kuwa siku ya kazi imeisha na sasa ni muda wa kupumzika baada ya hapo huweka muda wa kupumzisha akili mara nyingi akili huwa imechoka kuliko mwili kwa hiyo naeza kusikiliza muziki mtulivu, kuangalia kipindi kifupi cha televisheni au kusoma kitabu kisicho na shinikizo la kufikiria sana. Shughuli hizi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo uliokusanyika kisiku mzima. Pia, hutumia muda mdogo kwa shughuli za kimwili nyepesi. Ingawa inaweza kuonekana kinyume na mapumziko, kutembea kidogo, kunyosha misuli au kufanya mazoazi mepesi, hunisaida kuondoa uchovu wa mwili. Shughuli hizi hufanya mwili ujisikie mwepesi na kuandaa usingizi mzuri baadae. Muda mwingine, hutumia mapumziko kama nafasi ya kuwasiliana na watu ninaowapenda. Naweza kuzungumza na marafiki, na familia, au mtu wa karibu kuhusu siku yangu. Mazungumzo haya hunisaida kupunguza mzigo wa kihisia na kunifanya nijisikie nimeeleweka. Wakati mwingine kucheka pamoja na wengine, huwa ni tiba mzuri sana ya uchovu. Chakula pia huchukua nafasi muhimu katika mapumziko yangu. Baada ya siku ndefu, hujitahidi kula chakula cha kutosha na chenye lishe bora. Kula kwa utulivu bila haraka hunifanya nijisikie nimeridhika na kunipa nguvu mpya. Wakati mwingine, kikombe cha chai au kinywaji cha moto, hunisaidia kutulia zaidi. Kadri, jioni inavyoendelea. Hujitahidi kuandaa usingizi mzuri, hupunguza matumizi ya simu au vifaa vya kielektroniki, na hujitayarisha kulala mapema iwezekanavyo. Usingizi mzuri ni sehemu muhimu ya mapumziko, kwa sababu hunisaidia kurejesha nguvu za mwili na akili kwa kiwango kikubwa. Pia, hutumia muda mfupi wa kujitafakari. Napokuwa pekee yangu, huweza kufikiria kuhusu siku iliyopita, mambo niliyofanyikiwa na yale ninaweza kuboresha. Hata hivyo kufanya hivyo bila kujilaumu badala yake, hujitahidi kujipa moyo na kujitayarisha kisaikolojia kwa siku inayofuata. Kwa jumla, ninapumzika baada ya siku ndefu kwa kubadilisha mazingira, kupumzisha akili, kufanya shughuli nyepesi, kuwasiliana na watu wa karibu, kula vizuri na kupata usingizi wa kutosha. Ninaamini kuwa mapumziko si ya kupoteza muda, bali ni uwekezaji muhimu katika afya na ufanisi wangu. Kupitia mapumziko haya, ninaweza kuendela na shughuli zangu za kila siku. Nikiwa na nguvu, utulivu na mtazamo chanya wa maisha.

Ndio nimewahi kushiriki mashindano. Na uzoefu huu, umekuwa wa muhimu sana katika maisha yangu. Kushiriki mashindano hunipa fursa ya kujipima, kujifunza na kukuza ujasiri. Ingawa si kila mashindano nilishinda. Kila nililoshiriki, liliniachia somo muhimu, lililonisaidia kukua binafsi na kijamii. Mashindano ya kwanza ninayokumbuka kushiriki, ilikuwa katika kipindi cha shule. Na wakati huo, tulishiriki mashindano ya michezo kama vile mbio, mpira wa mguu, au hata mashidano ya kitaaluma kama kuandika insha na maswali ya darasani. Kabla ya mashidano, kulikuwa na maandalizi mengi ikiwa ni pamoja na mazoezi, maelekezo kutoka kwa walimu na kujifunza nidhamu ya kufuata sheria. Kabla ya siku ya mashidano kufika, nilijifuza umuhimu wa maandalizi nilielewa kuwa, huwezi kuingia kwenye mashidano bila kujiandaa. Maandalizi yalinifundisha kuwa mafanikio hayaji kwa bahati, bali kwa juhudi na nidhamu. Hata kama matokeo hayakuwa yale niliyotarajia, nilijua kuwa nilifanya juhudi yangu. Wakati wa mashindano yenyewe, nilijifunza kudhibiti hisia zangu kulikuwa na hofu, msisimko na shinikizo la kushinda. Lakini, kushiriki kulifundisha kuwa muhimu zaidi si kushinda tu, bali ni kufanya jihada bora na kuheshimu washindani wenzangu. Nilijifunza kukubali matokeo kwa moyo mkunjuvu, iwe iwe ni ushindi au kushindwa. Kupitia mashindano, nilijifunza kufanya kazi kwa timu. Mashindano mengi yanahitaji ushirikiano hasa, yale ya michezo ya timu. Hapa nilijifunza kusikiliza wenzangu, kushirikiana na kutegemeana. Uzoefu huu, ulinisaidia hata katika maisha ya baadaye hasa, katika mazingira ya kazi mashindano pia yalinijengea ujasiri. Kusimama mbele ya watu, kushidana na wengine na kuonyesha uwezo wangu kulifanya nijiamini zaidi hata pale nilipofanya makosa. Nilijifunza kuwa makosa ni sehemu ya kujifunza si sababu ya kukata tamaha baada ya mashindano nilifanya tathmini binafsi nilijuliza nini nilifanya vizuri na nini ningeweza kuboresha. Hii ilinisaidia kuelewa udhaifu wangu na nguvu zangu. Kupitia tathmini hii niliweza kujianda vizuri zaidi kwa mashindano yajayo au changamoto nyingine za maisha. Kwa ujumla kushiriki mashindano kumenifundisha nidhamu, subira, ushirikiano na ujasiri ingawa ushindi ni kitu kizuri, somo kubwa zaidi nililopata ni kuwa kushiriki kwa dhati na kufanya jitihada zako bora ni ushindi wenyewe. Uzoefu huu, umenisaidia kuwa mtu anayekubali changamoto na anayedhamini safari na kujifunza kuliko matokeo pekee. Kwa hiyo, ndiyo nimewaji kushiriki mashindano na ninaamini kuwa uzoefu huo umechangia sana katika kunijenga kama mtu. Hata leo ninapokumbuna na changamoto au ushindani katika maisha hukumbuka mafunzo niliyopata kupitia mashindano na kuyatumia katika kukabiliana na hali hizo kwa ujasiri na busara.

Mazingira ya kazi yana mchango mkubwa sana katika ufanisi, motisha na ustawi wa mfanya kazi. Mazingira ya mazuri ya kazi umfanya mfana kazi ya jisikia uuru, adhaminiwe na hawe teyari kutoa mchango wake bora. Kwa maoni yangu, mazingira ya kazi kuwa mazuri utagemea mambo kadhaa muhimu yana usiana na watu kwa uongozi na mazingira yenyewe. Kwanza kabisa, mazuri kati ya wafanya kazi ninguzo muhimu ya mazingira ya bora ya kazi. Wafanya kazi wanapo heshimiana, kushirikiana na kuwasiriana kwa uwazi, kazi ufanika kwa uraizi zaidi. Mazingira ambayo kuna chuki, migogoro, au kosa mawaziriano mazuri, uleta msongo wa mawazo na upunguza ufanisi. Ushirikiano, ujenga isia ya kuwa timu moja, inayolenga malengo ya pamoja. Pili, uongozi bora uchangia sana mazingira mazuri ya kazi. Kiongozi anaye sikiliza wafanya kazi wake, anayetoa mailekezo wazi na anayehmiza ushiriki ujenga mazingira ya kuwaminiana. Wafanya kazi wanapo hisi kuwa sauti zao zinasikilizwa na juhudi zao zinatambuliwa uongeza bidii na uaminifu kazini. Njabo lingine muhimu ni mawasiliano ya wazi na ya heshima. Mazingira ya kazi yanakua mazuri pale ambapo tarifa zinapitishwa kwa wazi bila hofu au mkanganyiko. Mawasilano mazuri usaidia wafinakazi kwelewa majukumu yao, matarajio ya kazi na mabadiliko yanayo tokea. Pia husadia kuepuka mikongano isiyo ya lazima pia usalama naafya kazini ni sehemu muhimu ya mazingira ya kazi. Afanyakazi wanaitaji kufanya kazi katika mazingira salama yenye vifaa finaviofanya kazi vizuri na anayozingatia hafya yao. Mazingira siyo salama uleta hofu na upunguza umakini wa mfunakazi. Usalama kazini, uongeza imani na utulifu wa kufanya kazi. Zaidi ya hayo, usawa na haki kazini, uchangia mazingira mazuri sana. Wafanya kazi wanapochukuliwa kwa usawa bila ubaguzi ujenga imani na mshikamano. Haki katika ugawaji wa kazi, mishahara na furza za maendeleo, uongeza motisha na kuandoa isia za kunyanyamba paliwa. Mazingira ya kazi pia yaboreshwa na fursa za kujifunza na kukua. Wafanya kazi wanapopewa nafazi ya kuongeza ujuzi wao, kuhudhuria mafunzo au kupadishwa vyeo, wanadhamani ya mchango wao. Hii, uongeza hari ya kufanya kazi na kujitolea zaidi kwa tasisi hau kampuni. Pia usawashizaji kati ya kazi na maisha binafsi ni jabo muhimu. Mazingira ya kazi yanakua mazuri pale ambapo wafanya kazi ya wabanwi kupita kiasi adi kuadhiri maisha ya binafsi. Ratiba inayarusu mapumziko, likizo na muda wa familia usaidia wafunya kazi kuwa na hafya jama ya akili na mwili. Haitha, mazingila ya kimwili ya kazi inaya na umuhimu. Ofisi safi, yenye manga wa kutosha, hewa safi na mpangilo mzuri uchangia utulivu na umakini Ngawa, sikila sehemu ya kazi inayaza kuwa ya kifahari. Usafi na mpangilo mzuri fina mchango mkubwa. Kwa jumla, mazingila ya kazi ya nakua mazuri pale ambapo kuna mausiano wa mazuri, dongozi bora, mawasiliano ya wazi, usalama, haki, furza za maendeleo na usawa wa maisha na kazi. Mazingira kama haya, huwafanya wa mafanya kazi wa furahia kazi zao. Wangeza ufanisi na wachangia ikamilifu katika mafanikia wa yataasisi. Mazingira mazuri ya kazi, siya anasa, bali, ni hitaji muhimu kwa maendeleo wa mafanya kazi na shirika kwa ujumla.

Kuna nchi nyingi duniani ambazo ningependa kutembelea, lakini mojawapo ya nchi inayovutia sana kwangu ni Japani. Japani ni nchi inayojulikana kwa maendeleo ya teknolojia, nidhamu ya watu wake na kuheshimu sana utamaduni na historia yao. Napofikiria kuhusu. Japani, huona nchi inayounganisha maisha ya kisasa na mila za kale kwa njia ya kipekee sana. Kwanza kabisa, navutiwa na utamaduni wa wajapani. Watu wa Japani wanajulikana kwa adabu, heshima na nidhamu katika maisha ya kila siku. Napenda jinsi wanathamini muda, usafi na uwajibikaji wa pamoja. Kutembea nchi hiyo, ingekuwa fursa nzuri ya kujifunza namna watu wanaishi kwa nidhamu na mshikamano mkubwa. Pili, Japani ina historia ndefu ya kuvutia. Kuna majumbe ya kifalme, mehekalu ya kale, na maeneo ya kihistoria ambayo bado yamehifadhiwa vizuri hadi leo. Ningependa kutembelea maeneo kama Kyoto, ambayo yanajulikana kwa mahekalu na tamaduni za zamani. Kupitia historia yao, mtu anaweza kujifunza mengi kuhusu uvumilivu na maendeleo ya taifa hilo. Japani pia inajulikana kwa teknolojia ya kisasa na ubunifu. Miji kama Tokyo ina majengo ya kisasa, usafiri wa haraka kama treni za mwendo kasi na maendeleo ya kiteknolojia yanayoongoza duniani. Ningependa kuona kwa macho yangu, jinsi hii teknolojia inavyotumika kuboresha maisha ya watu wa kila siku bila kupoteza utambulisho wa kitamaduni. Zaidi ya hayo, chakula cha kijapani kinavutia sana. Japani ina vyakula maarufu duniani kama sushi, reme na tempura. Ningependa kuonja vyakula hivi katika mazingira yao halisi na kujifunza namna vinavyoandaliwa. Chakula ni sehemu muhimu ya utamaduni na kupitia chakula mtu anaweza kuelewa jamii kwa undani zaidi. Japani pia ina manthari ya asili yenye kuvutia. Kuna milima, misitu, maziwa na maeneo ya pwani yenye uzuri wa kipekee. Mlima Fuji, kwa mfano, ni kivutio kikubwa cha kitalii na ishara muhimu ya taifa la Japani. Ningependa kutembelea maeneo haya ya asili na kufurahia utulivu wake. Navutiwa pia na mfumo wa maisha wa japani. Licha ya kuwa nchi yenye shughuli nyingi, watu wake bado wanathamini utulivu, heshima na utaratibu. Ningependa kujifunza jinsi wanavyoweza kusawazisha kazi ngumu na maisha binafsi pamoja na jinsi wanavyodumisha maadili katika jamii ya kisasa. Kwa ujumla, ningependa kutembelea japani kwa sababu inanipa fursa ya kujifunza kuona na kupanua mtazamo wangu wa maisha. Safari ya kuenda japani isingekuwa tu ya burudani bali pia ya elimu na uzoefu wa kipekee. Naamini kuwa kutembelea nchi nyingine husaidia mtu kuelewa dunia vizuri zaidi. Na kwa upande wangu, Japani ni mojawapo ya nchi zinazotamani sana ninazotamani sana kuzitembelea siku moja.

Katika maisha ya sasa, simu ya mkononi imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha kila siku. Si kifaa cha kupiga simu tu kama ilivyokuwa zamani, bali ni chombo kinachosaidia katika mawasiliano, elimu, kazi, burudani na hata kupanga maisha. Mimi binafsi, natumia simu yangu kwa mambo mengi, lakini matumizi yangu makubwa zaidi yapo katika mawasiliano, kupewa taarifa, kazi na burudani. Kwanza kabisa, ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano. Kupitia simu, naweza kuwasiliana na familia, marafiki na watu wa kazi kwa urahisi mkubwa. Matumizi ya simu huniruhusu kupiga simu, kutumia ujumbe mfupi, au kutumia mitando ya kijamii na programu za mawasiliano kama WhatsApp. Mawasiliano haya, hunisaidia kudumisha mahusiano na pia kushughulikia maswala ya kazi bila kulazimika kukutana ana kwa ana kila wakati. Pili, simu yangu ni chanzo kikuu cha taarifa na maarifa. Mara nyingi ninapokutana ninapotaka kujua jambo fulani. Iwe ni habari za ndani au za kimataifa hutumia simu kuvinjari mtandao. Ninaweza kusoma habari, kutazama video za kielimu au kusikiliza vipindi vinavyoongeza maarifa yangu. Simu hunifanya nipate taarifa kwa haraka sana. Tofauti na zamani ambapo mtu alilazimika kusubiri radio au magazeti. Kwa upande wa kazi, simu yangu ni zana muhimu sana ya kazi inayoweza ninaweza kuangalia barua pepe kupanga ratiba, kuwasilana na wateja au wafanyakazi wenzangu na hata na hata kufanya kazi fulani moja kwa moja kupitia simu. Kwa mazingira ya sasa ya kazi, simu hunisaidia kufanya kazi ata nikiwa safarini au mbali na ofisi. Hii huongeza ufanisi na kunipa uhuru wa kufanya kazi katika mazingira tofauti. Zaidi ya hayo, natumia simu kwa madhumuni ya kujifunza na kujiendeleza. Kuna programu nyingi zinazosaidia katika kujifunza lugha kusoma vitabu vya kielektroniki au kupata kozi fupi mtandaoni. Simu hunipa fursa ya kujifunza wakati wowote. Hata nikiwa nimepumzika au nimesubiri mahali fulani. Hii hunifanya nitumie muda wangu vizuri zaidi. Simu, pia hutumika sana kwa burudani. Baada ya siku ndefu ya kazi au masomo, ninaweza kutazama video, kusikiliza muziki, au kuangalia filamu kupitia simu yangu. Burudani hizi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nipumzike kiakili. Hata hivyo, hujitahidi kuweka mipaka ili burudani isichukue muda mwingi kupita kiasi. Katika maisha ya kila siku, simu hunisaidia kupanga mambo yangu. Natumia simu kuweka vikumbusho, kuandika orodha ya mambo ya kufanya, au kuangalia kalenda. Hii hunisaidia kuwa na nidhamu ya muda na kuhakikisha kuwa sisahau majukumu muhimu. Kwa njia hii, simu inakuwa kama msaidizi binafsi katika kupanga maisha yangu. Pia, simu hutumika kwa maswala ya kifedha. Kupitia simu, naweza kufanya malipo, kuangalia salio, au kutuma na kupokea pesa. Hii imefanya maisha kuwa rahisi zaidi, kwa sababu sihitaji kubeba pesa taslimu kila wakati. Simu hunifanya nihisi kuwa na udhibiti mzuri wa matumizi yangu ya fedha. Hata katika maswala ya kijamii, simu ina mchango mkubwa. Kupitia mitandao ya kijamii, naweza kushiriki mawazo, kujifunza kutoka kwa wengine, na kufahamu kinachoendelea katika jamii. Hata hivyo, natambua kuwa matumizi kupita kiasi inaweza kuleta athari hasi. Kwa hiyo, hujitahidi kutumia simu kwa busara. Kwa upande mingine, najitahidi kudhibiti matumizi ya simu. Najua kuwa simu inaweza kuleta utegemezi mkubwa kama haitatumika kwa mipaka. Kwa hiyo, hujitahidi kujipangia muda ama kupumzika bila simu hasa wakati wa kulala au ninapokuwa na watu wa karibu. Hii hunisaidia kudumisha usawa kati ya matumizi ya teknolojia na maisha hiyo halisi. Kwa ujumla, natumia simi yangu zaidi kwa mawasiliano, kupata taarifa, kazi, kujifunza, kupanga maisha na burudani. Simu imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Lakini, ninaamini kuwa matumizi bora ya simu ni pale mtu anapotumia teknolojia hii kama chombo cha kumsaidia si kumtawala.